Mimi hufua nguo marambili kwa wiki. Mara nyingi siku za jumamosi na jumatano wakati wa wikendi. Napenda kupanga muda wangu vizuri ili nisiwe na kazi nyingi mwishoni mwa wiki. Wakati mwingine, nikiona nguo zimejaa haraka, huongeza siku ya ziyada ya kufua. Hasa wakati wa mvua au joto kali. Ninapenda kuwakikisha nguo zangu zinakuwa safi na harufu nzuri kila wakati.

Mimi hushughulikia kazi za dharura kwa utulivu na mpangilio. Kwanza, mimi hujaribu kuelewa tatizo lilivyo na kuamua hatua za haraka zinazohitajika. Kisha, mimi huwasiliana na watu wanaohusika ili kuhakikisha kila mtu anajua majukumu yake. Napenda kupanga vipaumbele na kutumia muda kwa ufanisi ili kazi mbali ikamilike bila makosa. Ikiwa kuna changamoto kubwa, mimi huomba msaada ama ushauri kutoka kwa wenzangu ili kuhakikisha suluhisho linafanikiwa kwa haraka na kwa usahihi.

Nakumbuka wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliuona mwaka uliopita kati ya timu mbili marufu. Mchezo ulikuwa mkali sana. Kila timu ilionyesha uwezo mkubwa wa kushambulia na kujilinda. Kulikuwa na wakati ambapo mchezaji moja alipiga mpira kwa nguvu sana. Hadi ukavuka uwanja mzima na mashabiki wote wakapiga kelele kwa furaha. Nili hisi msisimko mkubwa na nilifurahia kuona jinsi wachezaji walivyo shirikiana vizuri. Ilikuwa ni siku ya furaha na uzoefu ambao sita sahau kamwe.

Napenda mikutano ya aina ya kielimu na ya maendeleo binafsi. Mikutano kama hiyo hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kubadilisha mawazo na watu wengine na kupata motisha ya kuendelea kujiboresha. Pia, napenda mikutano ya kazi ya mbapo timu inajadili miradi, changamoto na suluhisho kwa pamoja. Ninapenda mazingira ambayo watu wanashirikiana kwa heshima na uwazi. Wakati mwingine napenda pia mikutano ya kijamii, hasa ile inayohusisha kujenga usiano na marafiki au wenzangu wa kazi.

Jambo muhimu la dini congo ni maadili na upendo kwa watu wote. Dini inanifundisha kuheshimu wengine, kusaidia wenye uhitaji na kuishi kwa amani na watu wa imani tofauti. Hii inanisaidia kuwa na matumaini na nguvu wakati wa changamoto. Ninapenda jinsi inavyo niongoza kufanya maamuzi sahihi na kunikumbusha kuwa na shukrani kwa kila kitu nilicho nacho. Maombi na imani ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kwani hunipa utulivu na mwelekeo sahihi.

Chakula cha jadi ninachopenda ni pilau. Napenda harufu yake nzuri ya viungo kama karafuu, mdalasini na tangawizi. Kila mara ninapokula pilau hunikumbusha nyakati za familia kukutana wakati wa sherehe au sikukuu. Ninapenda jinsi pilau inavyopikwa kwa utaratibu na nyama au kuku, huifanya iwe tamu zaidi. Wakati mwingine, hupenda kula pilau na kachumbari baridi au juisi ya matunda, ni chakula kinachonipa furaha na kumbukumbu nzuri kila mara.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni nayokumbuka ni wakati tulikuwa tunaenda kijijini kutembelea bibi wakati wa likizo. Tulikuwa tunacheza na marafiki mashambani tukikimbiza kuku na kogolea mtoni. Bibi alikuwa anatupikia chakula kitamu sana hasa wali wa nazi na samaki usiku tulika karibu na moto. Tukisikiliza adithi zake za zamani ilikuwa nikipindi cha furaha na utulivu bila wasiwasi wowote. Kila nikikumbuka siku hizo nahisi furaha na shukrani kwa maisha raisi na yenye upendo niliokuwa nayo utotoni.

Kiongozi mzuri ana sifa ya uadilifu, uwazi na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na maono ya mbali na uwezo wa kungoza watu kuelekea malengo ya pamoja. Pia, ni muhimu awe na uamuzi thabiti na awe tayari kuwajibika kwa matendo yake. Kiongozi mzuri anaheshimu watu wote bila upendeleo na ana hamasisha ushirikiano ndani ya timu. Zaidi ya yote, anapasa kuwa mfano wa kuigwa kwa maneno na matendo yake ya kila siku.

Ninapo furahia kwa nyumba, mimi hupenda kufanya mambo yanayonipa utulivu na furaha. Mara nyingi mi husikiliza muziki laini au kuangalia filamu ninazozipenda. Wakati mwingine, mimi hupika chakula kitamu au kujaribu mapishi mapya. Pia, napenda kusoma vitabu au makala kuhusu maendeleo binafsi na teknolojia. Wakati mwingine, mimi hutumia muda huu kupumzika, kufanya mazoezi mepesi, au kuzungumza na famili yangu. Kwa ujumla, napenda kutumia muda wangu nyumbani kwa amani na kufanya mambo yanayonifanya, nijisikie vizuri.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni fizikia. Napenda jinsi inavyoelezewa jinsi ulimwengu inavyofanya kazi kupitia kanuni na majaribio. Kila mara ninapojifunza kuhusu nguvu, mwendo au umeme nahisi kama ninaelewa zaidi kuhusu maisha ya kila siku. Fizikia inanisaidia kufikiri kwa undani na kutatua matatizo kwa kutumia mantiki. Pia napenda kufanya majaribio ya vitendo kwa sababu hunionyesha matokeo halisi na ya dharia tuliojifunza darasani.